Mimi napenda sana kucheza ngoma. Muziki na mdundo wa ngoma ni kitu ambacho kiko ndani ya damu yetu hasa sisi wa Afrika. Mdundo unasisimua. Ile mlio ya ngoma ikianza tu mwili wenyewe unaanza kutikisika. Huwezi kusikia mdundo mzito wa ngoma ya kitamaduni au hata hile ya kisasa na ukae umetulia tu. Kupunguza stress. Kucheza ngoma ni namna nzuri sana ya kutoa uchovu wa akili. Ni mazoezi. Unajua kucheza ngoma kwa dakika kumi mfululizo ni kama kukimbia kilomita kadhaa. Uhusiano na utamaduni. Kucheza ngoma za asili kwa nifanya ni hisi niko karibu na mizizi yangu ya ki jamii. Mimi simta alamu sana wa kila aina ya denzi lakini mdundo ukiwa sawa mimi ni wa kwanza uwanjani.

Nina vitu katha ambavo navichukulia kama tunu na nazi hifadhi kwa wangalifu mkubwa. Sio lazimu viwe dahabu au pesa, lakini ni vitu vina vionipa maana maishani. Kumbu kumbu, hiki ndicho kitu cha thamani zaidi, ninacho hifadhi. Nina albumu za picha na video za matukio muhimu kama harusi, mahafali na safari nilizofanya. Siri na magizo ya waze. Naifadhi sana maneno ya hekima niliopewa na babu na bibi yangu. Hati muhimu. Kama mtu yo yote makini, naifadhe hati zangu za shule kitambulisho na hati miliki za kile kidogo nilivyo chuma mahali salama. Mahusiano. Naifadhe urafiki wakweli katika ulimuengu wasasa kupata rafiki yambaye atakuwa nawe kwenye shida na raha nijambo adimu. Hivyo mimi hujaibu kutunza mausiano yangu kwa mawasiliano na heshima. Afia yangu. Maisha ya menifunza kuwa, afia ni mali. Kwa hivyo, najitahidi kuifadhi afia yangu kwa kula vizuri na kupumzika mana bila afia vile vitu vingine vyote vya thamani havina maana.

Mimi huvuraia michezo ya aina mbili, ile ya kutoa jasho uwanjani na ile ya kutumia kichwa. Soka, hapa Kenya, soka ni kama dini, napenda sana kucheza na marafiki jioni au wikendi. Hakuna kitu kizuri kama kufunga bao na kusherekea na timu yako. Kukimbia, hii inanisaidia sana kupata hewa safi na kutafakari mara nyingi mimi huamka mapema asubui. Kukimbia kilomita chache ili kuanza siku kwa nguvu huwa ninafuatilia sana mbio kama Nairobi City Marathon ili kujipa motisha Dau au chechi huu ni mchezo wangu wa kutumia akili Napenda jinsi unavyo nifanya nifikirie hatua tatu mbele ni mchezo mzuri wa kupumzisha mwili huku ukiimarisha akili kuogelea Wakati kukiwa na joto kuingia kwenye maji ya burudani tosha ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima bila kusikia uchovu mwingi wa mifupa.

Mimi hujaribu kunyo angalau litambili mbaka tatu za maji kila siku. Kiwango cha maji ambacho mtu anapaso kunyo kwa siku, utofautiana kulingana na mambo kama umre jinsi ya kiwango cha shugli za kimwili, hali ya hewa na afya kwa ujumla. Ingawa hakuna idadi kamili na yofa kila mtu. Munguzi wa jumla kutoka kwa watalamu wa afya ni kama litambili hadi tatu kwa siku.